Mimi ni mtu wa kuamka mapema. Napenda kuamka mapema mwenzio unapoamka mapema una akili, akili ambayo imetulia, akili ambayo imepumzika, akili yako wakati wa asubui pia hua ndiyo inaanza kuchukua vitu. Yaani, ndiyo inaanza kuchukua maarifa. Unapoamka usiku, waweza kuamka na uchovu, na pia waweza kuamka ukapata ulilala ukapitisha masaa. Kulala ya kuamka asubui huwa njema mwenzio asubui, unaamka ukiwa umechangamka mwenzio ulilala usiku mzima na ukaweza kuamka asubui. Kwamka asubuhi pia mtu husikia vizuri mwenzio Unaamka mwili ikiwa imetulia, akili imetulia na hata umepunguza mawazo Ukumbuke unapolala usiku mwili wako hupata fursa ya kurekebisha vitu na hata fursa ya kumea.

Mimi ni kijana katika jamii yangu. Shughuli yangu kama kijana ni kuhakikisha naangalia kizazi ambacho kinachokuja nyuma yetu kimekuwa kwa njia zifaazo Jukumu langu lingine katika jamii yangu ni kusaidia wanaohitaji usaidizi. Kuenda kuona wanaohitajika kuona kama ni wagonjwa naenda kuwaona na kwa shughulikia na kuwasaidia kazi zao za nyumbani ama hata wananituma na wafanyia kazi ya kuenda kutuma kuleta vitu nilizotumwa kama kijana pia shughuli yangu ni kuhakikisha nimeheshimu wazazi wangu na nimefanya wanachoniambia nikifanye Ndio wazazi wangu ndio walinileta kwenye hii jamii jamii hii ni mzuri mwenzio kila mtu anapenda ule mingine sisi wote hukaa kama familia moja na hupendana kama familia moja.

Kwanza mvua ni kitu ambayo cha nichamuhimu kwa maisha ya binadamu Nziwa mvua njia moja kupata maji na ni maji ambayo ni maji safi Kunapo nyesha pia mvua ufanya mimea kumea na pia ina osha vumbi ambayo ilikuwa eneo tofauti tofauti Napenda mvua manake mvua ufanya kila kitu kubadilika ufanya nyasi kubadilika kuwa rangi yake ya manjano Napenda mvua manake kunapo nyesha, kuna baridi fulani ambayo mimi upenda kuhisi kwa ngozi yangu. Kunapo nyesha pia ni wakati mzuri wa kutulia nyumbani na kukaa jamaa zako na kujuana na kuzungumziana. Wakati mvua inapo anza mimi ufurahiya, mwanzio mimi hujua kila kitu itakua sawa. Sauti ya mvua pia unipendeza mwanzio, sauti ya mvua inapogonga mabati inatoa sauti kama nyimbo.

Ninapokuwa kazini, udhaifu mimi hushughulikia kwa njia ya kunywa kahawa ama kunywa kinywaji baridi. Ndiyo kinywaji baridi husaidia kuchangamsha mtu na hata ubongo. Ninapokuwa na udhaifu mimi hupenda kukunywa kahawa. Ndiyo, kahawa ina kafeini ambayo kafeini huwa kama ya kuchangamsha mtu. Ninapo pia kuwa kazini, napenda kuchukua dakika kidogo ya kuenda kujisadia ama kuenda kutuliza akili Yaani nachukuwa likizo ndogo ndogo ili niweze kupumua na kutuliza akili.

Ningetamani sana kufanya yoga. Kisa na maana yoga husaidia mtu kukunjua mifupa na hata shehemu tofauti tofauti za mwili. Unapofanya yoga, unasaidia pia damu kuenea vizuri mwilini na pia inasaidia wewe kupata madili wakati inapofa mwenzio damu inatembea kwa mwendo unaofaa ama kwa mwendo mzuri. Yoga pia yasaidia mtu kupunguza kilo. Kama anapokuwa na kilo nyingi, ukianza kufanya yoga. Wewe waweza kukata kilo na kushukisha kilo. Kumbuke, mtu anapokuwa na kilo mingi, anaweza kupatwa na magonjwa mengine kama ya kisukari, shinikizo la damu. Ni muhimu mtu kufanya yoga mwenze. Yoga inasaidia kuondoa uchovu, kuondoa hata mawazo mengi kichwani akilini na inasaidia mtu kutulia na kuwa mahali pema kiakilini.

Mimi huwa mtandaoni kila siku karibu kila wakati Mwenziyo nina wi-fi na nina simu ambayo yaweza kuingia kwenye mtandao Hii hunisaidia kuniweka kujua kukua habari kila wakati Inapotaka pia kumpigia mtu na video naweza Pia simu hii inapokuwa kwenye mtandao inaweza kunikumbusha vitu ambazo zinawadia ama nilikuwa nafaa kufanya siku zijazo ama siku iliopo Pia kutumia mtandao njia nzuri na njema ya kueneza habari Mwenzio mimi hutoa habari zangu kwenye mtandao mtandao pia ni njia ya haraka ya kusambaza ya kusambaza kitu ama kuambia watu wakiwa wengi kuwajumuisha wakiwa wengi mtandao una maanufa mengi mwenzio mtandao ulikuja kutuunganisha na kuleta ufahamu na ujuzi wote wa vitu vyote mahali pamoja ambapo mtu wanaweza kupata ile ujuzi ama ile habari haraka na wakati anapotaka.

Ninapokuwa mapumzikoni kazini, mimi huchukua fursa hii kuenda kutafuta kinywaji baridi, mwenzio kinywaji baridi husaidia, hunisaidia, kutuliza mwili, na hata akili pamoja. Wakati huu, mimi hutumia pia kuenda kupunga hewa, mwenzio mwili wa binadamu wa huhitaji kuchukua, munlda kidogo kutulia, mwenzio binadamu sio kama machine, hawezi fanya kazi bila kuwacha. Ninapokuwa kazini, wakati wa mapumziko pia mimi hupata fursa ya kuongea na kuzungumziana na tunaofanya na wao kazi. Mwenzio, wao wamekua kama ndugu zangu na wamekua kama familia yangu. Tunapozungumziana na wao, sisi huweza kukuza talanta zetu na utenda kazi wetu unakuwa bora mara zaidi. Wakati huu pia waweza kuenda kuona aliyekuwa amekuita kando ya kazi ama aliyekuwa anakuongelesha kwenye simu.

Niliwai shiriki katika mashindano ya baiskeli ambayo yalikuwa mashindano ya kilomita arubaini. Mashindano haya yalikuwa wakati nilipokuwa na muda wa miaka kumi na saba. Mashindano haya yalikuwa makuu menzio kulikuwa na maelfu na maelfu ya watu. Mashindano haya pia yalikuwa ya kuleta maarifa ama ufahamu kuhusu saratani. Tulifanya mashindano haya ili tueneze ujuzi na elimu kuhusu saratani Pia wakati wa mashindano hizi watu hukuja kupatana na hata kutengeneza marafiki wengine na pia wakati wa mashindano watu huweza kuskuma biashara Ndiyo watu wanapo kuja kutazama michezo ama mashindano Watanunua vitu kathalika kathalika na kupa wauzaji ama wenye duka fedha Pia wakati wa michezo, huwa wakati mzuri wakujuana na timu zingine na hata wakujuana na watu kutoka sehemu mbalimbali za dunia na za nchi.

Mimi napenda kuogelea Mimi napenda nilipenda kuogelea wakati nilipokuwa mdogo mno Mwenzio kulikuwa na mti ambao ulikuwa karibu na mahali ambapo tulikuwa tunakaa Mimi na vijana wengineo tulikuwa tunaenda kupiga mbizi, kuogelea na hata kutaga samaki kwenye mto ule Hapa ndipo niliweza kujua kupiga mbizi na nikapenda kupiga mbizi sanaa hii ya kupiga mbizi huwa nzuri mwenzio unapopiga mbizi pia unapiga zoezi kumaanisha mtu anafurahia na pia zoezi inafanyika mahali pamoja Unapopiga mbizi pia waweza kutoa mambo mingi akilini na kujipunguzia mawazo na hata yaweza kukupunguzia shinikizo la damu Mwenzio unapokuwa ndani ya maji damu hutulia na huwacha kukimbia Yaani yaweza kutuliza shinikizo la damu.

Nimeaminia kampuni ya Samsung kwa ya teknolojia. Mwenzio kampuni hii wa wenyewe ndiyo hujitenginezea. Mitambo zao kuziunda na hata kuziweka programu zao. Hii ni kumanisha wananjia ya kufanya programu kuwa zaidi na hata kufurahisha wanautumia programu hizi na hata kununua simu zao. Kampuni ya Samsung ni kubwa mwenzio imekua ikifanya kazi kwa miaka moza kwa miaka isiopungua 28. Kampuni hii huwa njema mwenzio ya inatengeneza vyombo na vitu vya teknolojia vya hali ya juu ambavyo vinatusaidia katika maisha yetu ya kila siku. Kampuni hii ya teknolojia pia inasaidia watu walio wasiojiweza kwa kuwalipia kodi na hata kusaidia katika kulea vijiji na watoto wadogo walio walemavu na hata walio bila wazazi.

Kumbukumbu mzuri ambayo ninayo kutoka ya nikiwa mtoto, ni kumbukumbu ya siku ambayo nilipelekwa katika mji wa mombasa mara yangu ya kwanza. Nilikuwa wa umri wa miaka kumi. Mji wa mombasa una mambo mengi na ni mji ambayo ni mrembo mno. Wenzio ni mji ambao una watu wazuri, una bahari, umetulia, na hata kuna kumetulia kihali ya anga. Hali ya anga ya huko ilinipendeza mwenzio Hakuna mvuwa wala jua iko lakini kuna upepo pia Nilikuwa napenda kwenda kwenye bahari mwenzio sikuwahi enda baharini hapo mbeleni nilipopata furusa ya kuenda Mombasa nilifurahia mwenzio wazazi wangu waliishi kuniambia kuhusu Mombasa Mimi niliishi kutamani kuenda mwenzio ni kitu ambayo niliishi kuambiwa tu wala sikuwahi enda mimi mwenyewe kujionea.

Mwili wa binadamu unahitaji kutunzwa kila wakati mwenzio. Mwili huu hauwezi fanya marekibisho kama gari ati waweza kaondoa sehemu flani na kueka sehemu nyingine. Kisha na maana, mwili yangu mimi hupenda kuifanyisha mazoezi ili niweke misuli ikiwa yenye nguvu na ikiwa misuli ambayo yaweza kufanya kazi. Pia unapofanya zoezi. Waweza kupata ufunua wa akili mpya na pia unapofaya mazoezi wajiepusha kupata magonjwa kama magonjwa kisukari, shinikizo la damu na hata ili unapo mtu anapo kuwa mpana zaidi Unapoondokea kuwa na mafuta mwlini, mwli yako yaweza kufanya kazi vizuri bila tatizo lolote Ilihali, ukitunza mwili wako unaishi kwingi Pia unapo unafaa unywe maji ili uendelea kuweka maji ndani ya mwili yako Mwanzio mwili yako ni asilimia 60 maji na asilimia 40 nyama.

Mimi hupenda kusikiliza muziki ambao ni muziki wa kutuliza. Kwa mara mingi, mimi hujipata nikisikiliza muziki mwenzio. Nasikia nina mawazo, ama ni mechoka, ama tu nimeboeka muziki wa kutuliza waweza kukuondolea hata mawazo akilini muziki ambao umetulia pia hauna kelele mingi mwenzio hauwezi sumbuwa majirani ukisikiliza muziki kama huyu muziki pia umbao umetulia waweza kusikiliza mkiwa jamaa wote Ilihali kuna muziki ambao hamwezi sikiliza mkiwa jamaa wote. Muziki ambao umetulia, ni muziki ambao pia unapendeza na kutuliza moyo. Mwenzio unapokua unasikia una uzito ndani yako ama ndani ya moyo wako ukiisikiliza nyimbo ambazo ni za kutulia wewe hutulia na hata unasahau mashida yako na unasahau hata kama ulikuwa na kitu ambayo ilikuwa inakusambua akilini ama hata kimaishani.

Kwanza mimi hupenda mabadiliko menzio, mtu anapata kueza kujua ni pande gani hakuwa anajielewa ama ni mabadiliko gani yanayemsaidia kuelewa mengi Kwa mara mingi, mabadiliko kazini uletwa ili wafanyakazi wote, wafanye kazi sawa bila tashwishi na bila kusumbuwana na yule mwingine mabadiliko kama haya ya kazi huwa njema wenzio, mabadiliko haya, huja, pia na mambo mapia. Kwa mfano, nilipo kuwa kazi, tuliletewa mabadiliko ya kifedha ambayo yalifuraisha wengi, wenzio pesa ambayo iliongezewa juu ilikuwa pesa ambayo ingeweza kusaidia mtu kufanya jambo moja ama lingine kule nje. Hatua hii ilifuraisha watu wengi. Mabadiliko kazini saa zingine huwa njema saa zingine huwa si yakufuraisha. Lakini wakati mwingi mabadiliko huwa ili kampuni iendelee bila tashwishi na bila bugtha.

Marafiki zangu na wenzangu ni kama familia yangu. Mwenzio ni watu ambao nimejua na wao kwa muda mrefu. Kwa hivo nawajua na najua kinacho wapa motisha ama kuwapa nguvu ama moyo. Wanapokuwa wakisikia ni kama motisha imeenda chini. Marafiki zangu sana sana hupenda kuenda nje na kufurahia kuona maziyara. Wanapo kuwa wanataka niwatie moyo, sisi hutoka na kuenda kwenye ziara na tunaenda, tunafurahia pamoja Tunapo rudi, wenzangu watakuwa wenye kujaa moyo na furaha Pia, rafiki zangu hupenda kunongonezeana Tunapo patana, tukinongonezeana pia tunatiana motisha na kupeana nguvu Mwenzio ninapo mpa mutisha yeye pia ufraia na pia yeye ninapo kuwa sina mutisha pia yeye hunipa mutisha Pia rafiki zangu wanapenda chakula wanapo kuwa hawana mutisha, tukienda, tutafute chakula, kitamu, chakula, kizuri, wao hufurahia na hata motisha hurudi tena.

Mimi huhifathi fetha kwa njia tatu tofauti njia ya kwanza ni kueka pesa kwenye benki njia ya pili ni kueka pesa kwenye simu kwa akiba ya simu na njia ya tatu ni kueka pesa kwenye sanduku ambacho mimi huwa nimefunga na nimeifunga vizuri kueka pesa kwenye sanduku huwa sa zingine ngumu mwanzio ninapokuwa na pesa, mimi hupata mara mingi nimeitumia badala ya kuekeza Mara mingi, mimi hujipata nimeweka pesa yangu kwenye akiba ya simu akiba ya simu hua ya haraka mwanzio unaweza kuifikia ama kuipata kwa njia ya haraka Mwanzio ipo katika simu yako njia ya kuweka pesa kwenye benki, hua njia bora zaidi mwanzio benki ina usalama wa juu sana na pia benki huzalisha pesa ambazo wewe huwekeza kumaanisha pesa yako inazaana.

Michezo ni muhimu mwenzio, michezo lazima ufanye mazoezi, ufanyishe mwili mazoezi, kumaanisha mwili inakuwa yenye afya njema na yenye nguvu. Mimi napenda kutazama michezo ambayo ni mchezo wa kikapu. Mchezo huu huwa kufurahisha kutazama mwenzio, wachezaji hujaribu kuchengana na kufunga kwenye vikapu vile tofauti. Mchezo wa kikapu ambao ulinifurahisha mno ulikuwa kule kasarani kwenye uwanja wa kasarani. Mchezaji mmoja anayeitwa Collins aliweza kufunga mabao sitini kwa mchezo mmoja. Mchezo huo ulikuwa wa kukuja kukata na shoka. Mchezo huo pia hupa mtu kufunguka akili na pia unasaidia kuweka mwili wako na misuli kwenye hali uliyo unayofaa. Michezo hizi mimi hupenda kuzitazama kwenye uwanja ila siyo kwenye runinga Mwenzio unapoenda kutazama kwenye uwanja waweza kuongea na kuzungumza na hata walio kuwa uwanjani.

Jimbo la nyeri. Jimbo la nyeri ni jimbo ambalo lina mambo mengi sana. Mwenzio, jimbo la nyeri lina mlima kubwa sana kwenye Afrika mashariki na hata Kenya yote. Mlima ule hufanya nyeri kupendeza na huvutia watalii wengi. Watalii hupenda kukuja kupanda mlima ule na kuenda kule juu. Mlima huu pia una wanyamapori ambao pia watalii wa kutoka nje na hata wa huku nchini hupenda kuenda kuwaona. Pia kule kwenye mlima kuna mito ambayo watu hupenda kuenda kuogelea mwenzio, mito ambayo yametoka kule milimani yana maji masafi mno. Pia kule juu kwenye mlima Kenya kuna ziwa. Ziwa ambalo ni ziwa la kupendeza zinakaa vizuri, lapendeza macho. Jimbo lile la nyeri huwa jimbo ambalo ni ndogo lakini lina watalii wengi na lina upendo kumaanisha watalii wakija wanapokelewa kama familia na kwa utu na uzuri.

Wakati ninapokuwa na wasiwasi ama na mawazo mingi wa akilini, mimi hujaribu sana kukunywa vitu baridi mwenzio vitu baridi hunituliza. Pia mimi hujaribu kuoga kwa maji baridi, mwenzio maji baridi hutuliza mwili na hutuliza hata fikra. Ninapokuwa pia na wasiwasi nina mazoea ya kula switi ambazo zina sukari ambayo sukari hufanya mtu asikie vizuri na hata kukutuliza. Ninapokuwa na wasiwasi pia, mimi naweza kutoka na kuenda kutembea ilikuona maziara ambao maziara huwa na ndege wa angani na wanyama wengine ambao mimi hufuraia kuwaona na unituliza nikiwaona. Ninapokuwa kwenye ziara za kuenda kuona mazingira na maziare tofauti tofauti, mimi hupenda kubeba maji mwenzio, maji husaidia mtu kukaa na afya njema na kunywa maji pia inasaidia kupunguza mawazo na pia inasaidia kuweka mwili wako ukiwa umetulia.

Chakula cha kigeni ambacho nilijaribu ni kaa na kamba mti. Mnzio hawa ni wanyama wanaokua majini. Sikuwahu kuwala hapo awali mwenzio. Mimi sikuwahi pata fursa ya kukula wanyama wa maji. Mnyama wa maji ambaye nilikuwa nimemla ni samaki tu. Mwenzio nilipata nilipopata fursa ya kula kaa. Nilifurahia mwenzio kaa na kamba. Na kamba ilikuwa tamu pia. Kamba mti ilikuwa tamu. Mwenzio yamejaa maadili mengi ambaye hata sikuwa nayajua Aliyetuandalia chakula hicho alituelezea manufaa ya chakula hii ya chakula hiyo Chakula hiyo ina maadili mengi mwenziyo wanyama wa majini wanabeba maadili mengi mno Mwenziyo ni nyama nyeupe wale sio nyama nyekundu kama ng'ombe na mengineo kaa pia ilikuwa nyama ingine ilikuwa nyororo mno Mwenzio, kaa ni kama mafuta nyeupe ambayo yana latha tamu mno.

Mtu anapo anza kazi, kwanza anafaa kuangalia mahala ambapo anaweka kazi yake. Mtu anafaa aangalie kama atapata wateja alivo kuwa akifikiria, ili aweze kuuza na kurudisha pesa yake na kupata faida yake mfukoni. Pia mtu ambaye anaanzia biashara ama kazi, anafaa kuwa na karatasi zinazofaa ama vyeti zinavyo faa vyaki, vinavyo peanwa kwa ofisi za gavana ama ofisi za kiserikali za kufanya biyashara. Karatasi hizi huwa muhimu mwenzio unapofanya kazi bila karatasi hizi, kazi hiyo inasemekana kuwa ni kazi haramu, kazi ambayo hulipii kodi ama hata kazi ambayo haijulikani kwa serikali. Kwa hivyo mtu anapo anza kazi ama shughuli yoyote ile ya kikazi, kwanza atafute vyeti vyote vya kazi na ahakikishe anapesa ya kutosha ya kununua bidhaa za kuanzisha biashara. Pia ambapo ataweka duka lake ama biashara yake ama kazi yake, iwe mahali ambapo atapata wateja ambao watavutiwa na vyombo ambavyo anauza ama kazi yake.

Ya kwanza ningependa kujifunza ujuzi mingi tofauti tofauti, lakini ule ujuzi ambao nataka kujua mno sana ni ujuzi wakuendesha na hata kutumia matrakta. Mwenzio hizi ni chombo ambazo huleta riziki ya kila siku na husaidia hata watu kufanya kazi kwa haraka Trakta zile huwa ambazo zenye nguvu kumaanisha inakamilisha kazi ambayo binadamu wangefanya kwa siku mingi kwa muda mfupi na kwa urahisi mno. Pia inapunguza watu ambao wanahitajika kufanya jambo fulani ama kusukuma shughuli fulani. Pia vyombo hivi ukiweza kukuwa unaziuza vina dhamana na vinaweza kukufanyia biashara yako ikawa njema. Ukawa unaweza kuuza vyombo hivi, unaweza kuwu unapata faida kuu mwenzio mashine hizi. Huletwa kutoka nje na wewe waweza kuziuzia waliokua huku kwenye nchi yetu Mwenzio hawana njia ya kupata mashine hizi Kwa hivu waweza kuwauzia ukiwatoza na hata ukipata faida yako.

Mimi kwa sasa nipo kazi. Kazi yangu, kwa kazi yangu, mimi hutumiwa barua pepe kila, karibu kila, kila siku. Hata wakati mwingine, mimi hutumiwa barua pepe mara tatu, hata nne kwa siku. Kazi yangu inahitaji kutuma barua pepe kadha wakadha kwa siku ili kuweza kuongea na watu ama kuwasiliana na kampuni tofauti tofauti kwa njia inayofaa. Barua ya pepe pia yaweza kuwa ya muhimu mwenzio, sio lazima mtu akue na nambari yako ya simu ili aweze kukufikia. Ila barua ya pepe akiwa na barua yako, akiwa na barua yako yeye anaweza akakutumia wakati wowote barua pepe pia huwa nje nzuri mwenzio barua pepe Unapo ituma itachukua sekunde chache sana ili iweze kufikia ana unaetaka apate ujumbe ambao unataka kutuma ama kupitisha ama kumwambia ama kumshauri.

Chakula ni kitu muhimu sana kwa mwili yetu binadamu Hata kwa miili ya wanyama na kitu ambacho chochote kina uhai lazima kile Chakula mimi ninacho kipenda ni ugali, mboga kienyeji, kachumbari na nyama choma Chakula hiki huwa chakula ambacho kina nguvu mno Mwenzio nyama ile pamoja na ugali yasaidia mwili kuwa na nguvu na kupigana hata na magonjwa Nyama ile ikiandaliwa vizuri huwa chakula ambacho chakupendeza moyo mno na hata tumbo Pia ni chakula ambacho kila unafikia mdomo vizuri mwenzio ni chakula kitamu ni chakula ambacho unaweza kupakulia wageni na wakaweza kufurahia Pia napenda chakula hii mwenzio wakati wa kupatana kama familiam, sisi hupenda chakula hiki mwenzio ni chakula ambacho ni kama chakula cha familia Yaani ni chakula ambacho tulikipenda na tulikipenda sana kutoka wadogo na ikawa ni kama desturi ya wakati tunapopatana lazima tule, ugali, mboga ya kienyeji, nyama choma na kachumbari.

Mimi hupenda harufu ya manukato yangu. Napenda manukato yangu kwa sababu imetengenezwa na harufu ambayo imetolewa kutoka kwa maua. Maua hizi huwa maua nyekundu ambazo huwa na harufu ya kuvutia mno. Maanake maua haya hupenda kutumika kwa kurembesha sherehe za kurukisha mwaka ama sherehe za mtu ya kuzaliwa ama ata sherehe za harusi. Manukato haya unukia vizuri mno. Manukato haya hupendwa pia na watu wengine mwenzio Ninapo kuwa shuguli zangu ama hata nikitembea watu wengine hunuliza na tumia manukato gani ili pia na wawo wakaweze kuenda kununua na kutumia ili wanukie vizuri kama mimi mtu ambaye aliyenituma siku ya kwanza ili nijue manukato haya ilikuwa dada yangu mkubwa kutoka iyo siku nilimpa shukran mwenzio Alifanya nikajua kuna harufu njema kama iyo na kutoka siku hiyo na penda kutumia manukato hayo hayo mwenzio sijawai badilisha kwa miaka katha.

Ni muhimu kutupa taka kwa njia ipasavyo ili isibaki ikiharibu mazingira ama kusumbua binadamu ama wanyama ama kuharibu mazingira yetu kwa njia moja ama ile ingine. Ni muhimu kutupa taka ipasavyo ili isiweze kuharibu maji ya mito ama hata ziwa. Ni muhimu pia kuitupa taka vizuri, ili isiweze kutapakaa kila mahali na kufanya mahali pakakaa pabaya. Mimi hugawanisha taka zangu. Ni muhimu sana kugawanisha taka. Kisa na mana taka huwa za aina tofauti. Kuna plastiki, kuna chupa za glesi, na hata karatasi, na mabakisho ya chakula, na vitu ambavyo za soko na za kupika. Unapo gawanisha taka hivyo, mimi huzuia harufu mbaya ambayo hutoka kwasababu taka inapochanganyika hutoa harufu ambayo huudhi mno.

Afya ya binadamu ni muhimu. Kwa maramingi, watu hujipata wakienda hospitalini maramingi kwa sababu wanaka maisha ambayo sio ya kufaa. Binadamu anafaa kufanya mazoezi, kula vizuri, kulala mapema na kushugulikia mwili wake ipasavyo. Nzio, usipo shugulikia mwili, mwili utanza kupata magonjwa tofauti tofauti kulingana na unacho kinyima ama unacho kipea kwa zaidi. Mimi huwenda hospitali mara moja kwa mwaka kwa kisa na maana, mimi hushugulikia mwili yangu. Mimi hufanya zoezi, mimi hula vizuri, mimi hulala vizuri, na mimi hupenda kushugulikia mwili wangu. Mimi husikia vizuri ninapo ona mwili wangu ukiwa mwenye afya mwenzio. Mwili ukiwa na afya, pia wewe nawe utawa umefuhia wakati wote. Mwenzio, unapokuwa mgonjwa, unahuzuni, ama una uchungu, wa ule ugonjwa, ama unavyo sikia.

Uzoefu kwanza wakati mwingine sio mzuri, wakati mwingine ni mzuri. Uzoefu ambao nilipata wa kushangaza ulikuwa uzoefu wa kufanya mazoezi. Hapo awali nilikuwa mwenye mzembe mno wa kufanya mazoezi. Nilipoanza na nikajituma mara ya kwanza ya pili ya tatu. Nilijipata mwili wangu usha zoea zoezi na nina uzoefu ambao nilikuwa nafanya zoezi kila siku. Uzoefu huu ulikuwa mzuri kwangu. Pia kuna uzoefu mingine ambao ni siyo mzuri. Kuna mazoea tofauti tofauti kwa mfano kuna uzoefu wa mihadarati. Uzoefu wa mihadarati ni mbaya kwa mili yetu kama binadamu na pia ata haifai. Uzoefu wa mihadarati ya weza kuongoza kwa vitu tofauti tofauti ambavyo siyo mzuri. Kwa mfano wizi na vitu vingine. Uzoefu pia waweza kuwa, uzoefu ambao hata wewe haujui utoka wapi ila ukajipata tu nao lakini pia wakushtua.

Mimi hupenda kulala mapema, wacha nijieleze Unapo lala mapema, akili yako ya pata fursa ya kujiponya kama ilikuwa na shida ama tashwishwi moja. Pia unapo lala mapema, mwili yako ya pata muda wa kutosha, kutulia na hata wakukua. Mwenzio, unapo kuwa umelala, ndiyo wakati mwili inapata fursa ya kumea, ya kukua. Sisi kama binadamu, tunapo lala, pia twapunguza mawazo mwenzio, kulala ni njia moja ya kupunguza mawazo, na unapo punguza mawazo, waepuka vitu kama shinikizo la damu, ugonjwa wa kisukari, na hata magonjwa ingine ambayo yanaletwa na kuto lala vizuri ama kutoweka mwili wako vizuri. Afya yako pia huboreka unapo lala mapema mwenzio mwili. Mwili inakuja kuzoea kulala masaa fulani Kumaanisha mwili ya jua kutoka masaa fulani hadi masaa fulani yafaa kufanya majukumu tofauti tofauti.

Kitu cha muhimu unapo kuwa kazini ni mawasiliano. Mawasiliano ni muhimu mwenzio wapaswa kuwasiliana na yue mwingine ili akueleze ambavyo anafanya kazi kwa kampuni ama kwa kazi ile. Unapozungumza mwaweza kubadilishiana ujuzi na hata waweza kubadilishiana mambo ambayo hamkuwa mnajua. Kipaumbele ya mawasiliano huwa wewe uweze kuangalia unaye mwongelesha ana kwa ana. Ukimuangalia uso kwa uso, mazungumzo haya huwa ambayo ni ya kudumu mazungumzo haya huwa ya kudumu mwenzio unapoongelesha mtu kwa uso waweza kujua Waweza kuona ambavyo anapokea habari ile ama ujumbe ule.

Makosa inapo tendeka mahala pakazi, mtu anafaa achukulie jambo lile na uzito mnu mwenzio ako eneo ama mahala pake pakazi. Makosa inapo tokea, nikiwa kazini, mimi hujaribu sana kuongea na maneja ili tuweze kusuluhisha shida ama tatizo lililo tokea. Pia mimi huzungumza na wafanya kazi wenzangu ili tuweze kuelewana kusuluhisho la jambo hilo. Makosa pia inapofanyika ya weza kumanisha mtu kaweza akavuto kazi, mimi huwakikisha kuwa nimeongea na maneja na pia wenzangu na kuambia hata pole kama nilikua nimefanya makosa hapo awali. Ni muhimu uwe unatumia lugha rasmi na hata unajibeba kirasmi unapokuwa kwenye mahala pako pakazi Kwa maana lugha rasmi na kujibeba kuwa rasmi ni bora na ndio inafaa mahala pakazi.

Gazeti ni njia moja mzuri ya ku pitisha ujumbe na kujulisha watu kuhusu vitu tofauti tofauti. Lakini gazeti huwa na shida moja. Gazeti hutumia wakati mwingi kuchapisha rangi, na hata kazi ya binadamu na mashine, stima, na vingin na kazi zingine mingi mingi. Mimi husoma habari kutoka kwenye simu yangu mwenzio. Kununua hata gazeti siku hizi imekua bei ghali. Yaani, siku hizi kup ingia mtandaoni ni bei ya chini kuliko hata kununua gazeti. Wenzio watu wengi wanapenda kusoma siku hizi habari kutoka rununu, ila sio kwa gazeti. Nilipokuwa mdogo nilipenda kusoma gazeti mwenziyo. Gazeti ilinisaidia kuweza kujua kusoma kimombo, na hata kiswahili. Gazeti pia ilikuwa njia mzuri sana yaku ku kueleza watu kuna kazi ama kuna mahali ambapo kuna jukumu la kazi nna linaweza kutokea.

Sijawai fanya kazi ya kujitolea. Mwenzio kazi ya kujitolea ya kuwa sa zingine ya uchovu mno. Mwenzio mtu anajitolea kufanya kazi unapata unakuja kupatiwa kazi ambayo ni kazi mingi mno hata kuliko kazi ambayo wewe binafsi waweza kushugulikia. Kazi pia kujitolea huwa sa zingine nzuri. Mwenzio mtu hupata kujuana na kuongele shana na jamaa tofauti tofauti wa kutoka sehemu mbalimbali za nchi na hata dunia. Kazi hii ya kujitolea pia huwa njema mwenzio huwa ya kusaidia watu wengine mwenzio wafanya kazi ya bure. Kazi ya kujitolea sa zingine wengi huipenda mwenzio wanapenda kufanyia watu wengine viema ama kufanya jambo ambala litafanya wengine kusikia ama kubaki kwenye hali ya kusikia vizuri. Kazi hii ya kujitolea huwa muafaka mwenzio kazi hii ya weza kupongezwa kwanjia tofauti tofauti ambazo watu huweza kupokea zawadi kutoka kwa watu wengine.

Kwanza kusasisha vifaa huwa muhimu mwenzio ya leta mfumo mpia na programu mpia ambazo kamponi za vitu hivyo vimeweza kuachilia. Kusasisha vifaa pia huweza kusaidia vifaa hivi kuweza kufanya kazi vibora na hata sa zingine haraka. Kusasisha vifaa pia yaweza kuwa na manufaa mwenzio unapo sasisha yaweza kuwa na mfumo mpia ambao hauku onojua ama ambao kuwa nao naikaweza ikakunja. Kusasisha pia vifaa mimi husasisha vifaa vyangu baada ya kila wiki mbili. Mwenzio simu na kompyuta ni nayo tumia. Wanapenda kuachilia usasishaaji wao baada ya kila wiki mbili.